Ninapendelea mfumo gani wa simu. Kwa upande wangu napendelea android. Ninapenda uhuru wake kwa kuwa unaweza badilisha karibu kila kitu kulingana ladha yako. Kuanzia mwonekano hadi kwenye mifumo. Pia kuna chaguo nyingi za simu kwa bei tofauti. Kwa hivyo kila mtu anaweza kupata kinachomfaa.

Tunda langu lakupendezwa ni embe, embe ni tunda langu lakupendeza kwa sababu lina ladha tamu yenye msisimuko, hasa likiwa limeiva vizuri ya harufu yake peke yake inaweza kufanya utamani hata kabla hujala. Inaweza kuliwa peke yake au kutengeneza juisi kali kabisa, pia nitunda linayo kuletea vaibu ya joto na furaha nyingi.

Ninapenda kuvaa nguo zilizo rahisi na zenye kunifanya nijisikie huru mara nyingi napendelea mavazi za kisasa kama longi fulana au shati nyepesi pamoja na viatu vinavyofaa kutembea kwa urahisi Pia napenda rangi tulivu kama nyeusi na kijivu kwa hafla maalumu napendelea nguo nadhifu lakini zisizo nzito zenye mwonekano wa heshima na mtindo wa kawaidi.

Zoezi nzuri nilolijenga ni kujitunza kiafya kwa kufanya mazoezi mara kwa mara kama kutembea kukimbia taratibu na kufanya mazoezi ya kunyosha mwili. Pia zoezi njema ni kujenga nidhamu ya kupumua kwa utulivu kutafakari na kupanga muda wangu vizuri. Mazoezi haya huongeza nguvu zangu kupunguza msongomano wa mawazo na kuboresha afi ya mwili wangu na akili yangu kwa jumla.

Ndiyo, nimewahi kunua tikitiza Tukio, mara nyingi hunu na mapema ili kuepuka usumbufu wa dakika za mwesho, nimekua nikitumia njia kama kunua mtandaoni au kuenda moja kwa moja kwenye eneo la Tukio, kufanya hivyo hunisadia kupanga ratiba yangu vizuri na kunipa uwakika wa kushiriki Tukio bila presha au haraka.

Inashughulikia udhaifu wangu kazini kwa kuanza kujitambua na kuukubali. Kisha kujifunza kutokana na maoni ya wenzangu na wasimamizi na kujitahidi kuboresha pale ninapohitaji msaada. Pia huweka malengo madogo ya kujiboresha, hujifunza ujuzi mpya na huomba msaada inapobidi ili kuhakikisha kazi inaendelea kwa ufanisi.

Huwa naandika ripoti za kazi kwa kufuata mpangilio mzuri na ulio wazi. Huwa naanza kwa kukusanya taarifa zote muhimu kisha nazipanga kulingana na malengo ya kazi. Hwa naandika kwa luga rahisi na ya kueleweka, nikionyesha kilichofanyika, changamoto na mapendekezo. Mwisho nakagua ripoti ili kuhakikisha haina makosa kabla ya kuisaliwisha.

Ili niweze kujiandaa kwa mkutano vyema huwa naanza kwa kuelewa lengo la mkutano kisha na kusanya taarifa muhimu kuandika hoja za msingi na kupanga mambo ya kuchangia Pia huwa naanda nyaraka au vielelezo vinaevyo hitajika na kuhakikisha muda na mahali pa mkutano na kujiandaa kisekolojia ili kushiriki kikamilifu na kutoa mawazo kwa ufanisi.

Shughuli ninayopendezwa nayo ni kujifunza mambo mapya na kujiongeza maarifa. Napenda kusoma, kusikiliza maelezo yenyekujenga na kushiriki mijadala inayonifanya kufikiri kwa kina. Pia ninafurahia shughuli zinazonisaidia kupumzisha akili kama kutembea kusikiliza muziki na kufanya mazoezi mepesi ili kudumisha uwiano wa mwili na akili.

Nina kumbu kumbu mzuri za shule kama kushirikiana na marafiki darasani kucheka wakata mapumziko na kufaulu mitihani baada kujitahidi kusoma pia nakumbuka walimu waliokua wananitia moyo na kunifanya nipende kujifunza shughuli za michezo sherehe za shule na kufanya kazi za pamoja zilinijengea nidhamu ujasiri na urafiki wa kudumu.

Tabia zinazonichukiza ni kama kosa uaminifu kutoheshimu wengine na kupuuza muda wa watu, pia sipendi tabia ya kubeza mawazo ya wengine au kufanya kazi bila uwajibiikaji. Naamini heshima, uwe kweli na ushirikiano ni muhimu sana. Hivyo tabia zinazovunja maadili hayo hunifanya nisijisikie vizuri kushirikiana na watu.

Najikinga na jua kali kwa kuvaa mavazi mepesi yanayofunika mwili kama kofia au miwani ya jua, pia kutumia kirimu ya kujikinga na mionzi ya jua na kunywa maji ya kutosha ili kuzuia upungufu wa maji mwilini, pia huhitaji kukaa kwenye kivuli napowezekana na kuepuka jua kali wakati wa mchana.

Kuna kumbukumbu moja nayoipenda sana ya utotoni Nakumbuka siku za jioni baada ya shule nikiwa na marafiki tukicheza michezo ya inje hadi jua linapozama tulikuwa na furaha nyingi hatuku jali sana matatizo bali kucheka na kufurahia muda wetu wakati huo ulinifundisha umuhimu wa urafiki kushirikiana na kufurahia maisha kwa urahisi.

Kila siku mimi hutumia usafiri wa umma kama daladala kwa sababu ni rahisi kupatikana na hunisaidia kufika kazini kwa wakati. Wakati mwingine hutembea kwa miguu endapo umbali ni mfupi jambo linalonisaidia pia kufanya nipanye mazoezi kidogo. Kuchagua jia ya hii usafiri hunirahisisha kupanga muda kupunguza gharama na kuepuka msongamano mkubwa barabarani.

Katika kazi yangu, nataka kufikia hatua ya kuwa mtaalamu, anayeheshimika na mwenye mchango chanya. Nalenga kukuza ujuzi wangu, kuchukua majukumu makubwa zaidi, na kutuwaa matokeo bora katika kazi nayofanya. Pia natamani kupata nafasi ya kuongoza au kusaidia wengine, kukuwa kitaaluma huku nikidumisha madili, nidhamu na ari ya kujifunza kila siku.

Mwandishi wa vitabu ninayempenda ni Shaban Roberts ninamdhamini kwa sababu aliandika kwa lugha ya kiswahili ilio wazi yenye hekima na maadili mema kwa jamii. Kazi zake zililenga kufundisha, kuhimiza, kufikiri kwa kina na kuendeleza utu na heshima. Mfano wa kitabu chake ni kusadidika. Ambacho kinafunza kuhusu uongozi bora, haki na matumizi sahihi ya mamlaka. Kitabu hiki hunifanya nione umuhimu wa maadili katika maisha ya kila siku.

Mfanyi biashara bora nimkubali na kumpenda ni Jack ma mwanzilishi wa Alibaba mwaka wa 1999 akiwa na mtaji mdogo na akalenga kusaidia wanabiashara wadogo kuuza bidhaa zao mtandaoni. Nampenda kwa sababu hakukata tamaa licha ya kukataliwa mara nyingi katika maisha ya kazi. Alishindwa kupata kazi zaidi ya mara 30 hata KFC walimkataa lakini bado alindelea kupigania ndoto yake. Najifunza uvumilivu, kujiamini na kudhubutu kwanza hata kama mazingira si mazuri. Ninavutiwa na jinsi anavyoweka mbele ubunifu, teknolojia na kusaidia jamii kukua kiuchumi kupitia biashara.

Napenda kutazama video mtandaoni kwenye jukwaa kama YouTube kwa sababu kuna aina nyingi ya maudhui yenye manufaa. Hapa ni bathi ya aina za video zinazovutia nazo. Kama mihadhara, masomo na ufundishaji wa ujuzi mpya, video zinazoongezea uelewa wasoko na mbinu za ukuwaji, ambazo hutoa msukumo na mbinu za kuboresha maisha na kuelewa maendeleo mapya ya jinsi yanavyoweza kutusaidia.

Ndiyo, ninapendelea kutumia mfumo wa usalama wa vidole kwa sababu ni wa haraka na salama zaidi kuliko kuingiza neno siri kila mara. Unasaidia kulinda taarifa binafsi kama ujumbe, picha na akaunti muhimu dhidi ya watu wa siuhusika. Pia ni raisi sana kutumia kwani hufungua simu kwa sekunde chache tu hivyo kunipa mchanganiko mzuri wa usalama na urahisi wa matumizi.

Wakati wa mgogoro na mtu huanza kwa kutulia na kudhibiti hisia ili kuepuka kusema au kufanya jambo la kuumiza. Kisha husikiliza kwa makini upande wa mwenzangu ili kuelewa chanzo cha mgogoro huo. Baada ya hapo hujaribu kuzungumza kwa heshima na uwazi. Nikieleza hisia zangu bila kulaumu. Lengo langu huwa ni kupata suluhisho la amani, kujifunza kutokana na tofauti na kudumisha uhusiano mzuri kadri inavyowezekana.

Mkireji wa TV ninaofuata mara nyingi ni Azam TV kwa sababu unavipindi mbali mbali vinavyoburudisha na kuelimisha. Napenda kutazama kwa michezo hasa mpira wa miguu pamoja na vipindi vya habari na makala maalumu. Pia hufuatilia baadhi ya vipindi vya kielimu na burudani vinavyosaidia kuongeza maarifa na kunipa taarifa za matukio ya ndani na inje ya inchi.

Ndiyo, napenda kula samaki sana. Napendezwa na ladha yake na pia kwa sababu ni chakula chenye afya, kina proteini nzuri na husaidia mwili kuwa na nguvu. Samaki huweza kupikwa kwa njia mbali mbali kama kukaangwa, kuchomwa au kupikwa kwa mchuzi. Jambo linalofanya kusiwe cha kuchosha. Pia husaidia kuboresha afya ya moyo na akili. Hivyo ninaufraia kama sehemu ya mlo wangu wa kawaida.

Kipawa nilichonacho ni uwezo wakujifunza haraka na kusaidia wengine kwa maarifa. Ninauwezo wa kuelewa mambo mbalimbali na kuyaeleza kwa njia rahisi ili yaeleweke kwa watu wengi. Pia nina kipawa cha kusikiliza, kufikiri kwa kina na kutoa ushauri unaojenga. Kipawa hiki hunifanya nijisikie mwenye dhamani kwa sababu kinani ruhusu kuchangia chanya katika maisha ya wengine.

Nimewahi kutembelea ziwa Victoria. Ilikuwa ni safari ya kuvutia sana kwa sababu nilipata nafasi ya kuona maji makubwa yanayoonekana kama bahari pamoja na shughuli za wavuvi wakifanya kazi zao za kila siku. Nilifurahia upepo mwanana, sauti ya maji na mandhari ya asili iliyotulia. Ziara hiyo ilinipa amani ya moyo, ilinifundisha umuhimu wa rasilimali za maji na kunifanya kuthamini zaidi mazingira ya asili na maisha ya watu yanaotegemea kila siku.

Kama kawaida, napendelea kufanya mazoezi ya asubuhi kwa sababu hunipa nguvu na uchangamfu wa kuanza siku. Mazoezi asubuhi hunisaidia kuamsha mwili, kuboresha mzunguko wa damu na kunifanya nijisikie mwenye motisha siku nzima. Hata hivyo wakati mwingine hufanya mazoezi jioni hasa pale ninapotoka kuondoa uchovu wa siku au msongo wa mawazo. Kwa ujumla huchagua muda kulingana na ratiba na hali ya mwili wangu.

Ninapenda kufanya mambo mbalimbali na familia yangu hasa kutumia muda wa pamoja kwa amani na furaha. Tunapenda kuzungumza na kushirikishana mambo ya kila siku, kula pamoja na kucheka. Wakati mwingine hupenda kutembea kutembelea ndugu na marafiki, jambo lililoimarisha uhusiano wetu. Pia napenda kusaidiana na familia katika kazi za nyumbani na kusherehekea matukio malumu kwa sababu muda huo hunijengea kihisia na kunipa nguvu ya kuendelea na maisha.

Kipaombele changu kikubwa kazini katika mawasiliano ni uwazi, heshima na usikilizaji mzuri Ninahakikisha ujumbe wangu unaeleweka vizuri ili kuepuka mkanganyiko Pia nathamini kusikiliza mawazo ya wengine bila kuwakatiza Kwa sababu husaidia kujenga ushirikiano mzuri mawasiliano ya wakati yenye lugha, ya staha na lengo lililowazi husaidia kazi kufanyika kwa ufanisi na kudumisha mahusiano mazuri kazini.

Mafunzo ya kazi yale unisaidia zaidi ni yale ya mawasiliana ubora na usumamizi wa muda Mafunzo haya yale nifundisha jinsi ya kuwasiliana kwa wazi na heshima kazini kushirikiana bizuri na wenzangu na kuelewa mitazamo tofauti Pia alinisaidia kupanga kazi zangu kwa ufanisi Kweka vipoombele na kukamilisha majukumu kwa wakati Kupitia mafunzo hayo niliongeza ufanisi kazini na kujiamini katika kutekeleza majukumu yangu.

Ninapoanza mradi mpya wa kazi huanza kwa kuelewa vizuri lengo la matarajio ya mradi kisha hufanya utafiti wa awali ili kujua mahitaji rasilimali nazo hitajika na muda uliopo Baada ya hapo huandaa mpango wa kazi unaonyesha hatua kwa hatua nitakachofanya kugawa majukumu pale inapo hitajika na kueka ratiba Pia huasiliana na wadau mapema ili kuhakikisha kila mtu yuko kwenye mwelekeo moja na kupunguza changamoto wakati wa utekelezaji.

Ninapukutana na tatizo kazini, huanza kwa kulitambua na kulielewa kwa kina ili nijue chanzo chake halisi, kisha hutulia na kuchambua hali bila papara, nikikusanya taarifa zinazohusiana na tatizo hilo, baada ya hapo hufuata suluhisho mbadala, nikishirikisha wenzangu pale ninapohitajika, mwisho huchagua suluhisho lililobora zaidi, hulitekeleza na hufuatilia matokeo ili kuhakikisha tatizo halijarudi.

Ndio, napenda kwenda pwani sana. Pwani hunipa utulivu wa akili kwa sababu ya sauti ya mawimbi, upepo mwanana na mandhari nzuri ya bahari. Napenda kutembea ufukweni, kukaa ni kitafakari na wakati mwingine kuogelea au kupiga picha. Pia hufrahia kula vyakula vya baharini na kutumia muda huo kupumzika na kuondoa msongamano wa mawazo. Jambu linalonipa nguvu mpya za kuendelea na shughuli za kila siku.

Kwa kawaida, hukaa hadi saa nne au saa tano usiku kulingana majukumu ya siku. Nikimaliza kazi ya maandalizi ya siku inayofuata mapema, hujitahidi kulala mapema ili kupata usingizi wa kutosha. Hata hivyo, kuna nyakati maalumu ambapo hukaa hadi usiku wa manane hasa nikisoma kupanga mambo muhimu au kushughulikia jambo la dharura. Lengo langu ni kuhakikisha napata mapumziko ya kutosha ili niwe na afya njema na nguvu ya kufanya kazi vizuri siku inayofuata.

Kwa kawaida, naweka picha zangu mtandaoni kwa uangalifu mkubwa. Sipendi kueka kila kitu, mbali huchagua picha chache zenye maana au kumbukumbu nzuri kama matukio maalum au mafanikio fulani. Nafanya hivyo ili kushirikina na familia na marafiki, lakini pia kulinda faraga yangu. Kabla ya kweka picha hujiuliza kama ni salama na inawakilisha vizuri madili na heshima yangu kwa sababu naamini mtandaoni ni sehemu ya maisha halisi pia.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kuanza na mawasiliano ya wazi na ya heshima. Uhakikisha kila mtu anapata nafasi ya kutoa mawazo yake na kusikiliza. Pia huwahimiza wenzangu kuwasiliana na kushirikishana taarifa na kuthaminiana mchango wa kila mmoja. Kwa kuweka malengo ya pamoja, kujenga mazingira ya kuaminiana na kutatua changamoto kwa ushirikiano. Timu hufanya kazi kwa ufanisi na kufikia mafanikio kwa pamoja.

Ndiyo, napenda kujifunza historia kwa sababu hunisaidia kuelewa asili ya jamii, tamaduni na maamuzi ya watu wa zamani. Kupitia historia, hujifunza makosa na mafanikio yaliyopita, jambo linalonipa hekima ya kufanya maamuzi katika maisha ya sasa. Pia historia hunipa mtazamo mpana wa dunia na kunifundisha kuthamini juhudi na mapambano ya walio tutangulia.

Ninashughulikia muda kazini kwa kupanga ratiba yangu mapema na kuweka vipaumbele vya kazi, huodheresha majukumu kulingana na umuhimu na muda wa kuyakamilisha kisha hugawa muda kwa kila kazi, pia hujitahidi kuepuka usumbufu visivyo vya lazima na kutimiza mapumziko kwa busara, kwa kufanya tathmini ya kazi mwishoni mwa siku, hujifunza kuboresha matumizi ya muda wangu ili kuongeza ufanisi kazini.

Kwa kawaida, nachaji kifaa changu mara moja hadi mbili kwa siku kutegemea na kiwango cha matumizi. Nikikitumia sana kwa maasiliano, kujifunza au kazi ya mtandaoni, huenda nikahitaji kukichaji mara mbili. Hata hivyo, huhitaji kukichaji mapema kabla betri haijashuka sana ili kuepuka kosa maasiliano au kusumbuliwa wakati wa shugli muhimu.

Kampuni ya teknolojia ninayoiamini ni Google. Na iamini kwa sababu imekua ikitoa huduma zinazo saidia watu wengi duniani kama ufuataji, wataarifa, barua pepe, ramani na majukwaa ya kujifunza. Google huweka mkazo menye ubunifu salama, wataarifa na kuboresha maisha ya watu kupitia teknolojia. Pia napenda jinsi kampuni hii inawekeza katika elimu, akili bandia na suluhisho zinazo lenga mstakabali, Jambo ninaloifanya ionekane ya kuaminika na yenye maono ya muda mrefu.

Asubui ya leo niliamuka mapema baada ya usingizi mzuri kitu cha kwanza nilichofanya ni kunyoosha mwili kidogo na kuvuta pumzi ndefu ili kuamsha akili chakula cha asubui kilikuwa kifungua kinyo chepesi kama chai na mkate na tunda la ndizi ili kupata nguvu za kuwanza siku kwa jumla asubui hii niliona kuwa nzuri yenye utulivu na hali ya hewa tulivu lilipa hamasa na moyo wa kwanza shuguli za siku kwa matumaini na umakini.

Mandhari nzuri niliwahi kuona ni mwonekano wa bahari wakati wa jioni kwa mfano nikiwa pwani niliona jua likizama taratibu baharini anga likibadilika rangi kutoka blue hadi machungwa na nyekundu Mawimbi yalikuwa yakigonga ufukwe kwa utulivu upepo mwanana ukipuliza na hali yote ikaleta amani ya ajabu Mandhari hiyo ilinifanya nijisikie mtulivu nikaacha mawazo mingi na kuthamini sana uzuri wa asili.

Mimi ni mtu wakuwhi kuliko kuchelewa. Ninapenda kupanga muda wangu mapema ili nifike mahali kwa wakati au hata kabla kidogo. Kuwahi hunisaidia kuepusha presha, kunipa muda wakujianda vizuri na kuonyesha heshima kwa muda wa watu wengine. Ingawa kuna wakati hali zisizo talajiwa zinaweza kutokea hujitahidi sana kudumisha nidhamu ya muda katika shughuli zangu za kila siku.

Kwa kawa hida, huenda mahali paibada mara moja kwa wiki hasa siku malumu ya ibada jumapili. Kufanya hivyo hunipa na fasia kutafakari maisha, kuimarisha imani na kupata amani ya moyo. Wakati mwingine huenda zaidi ya mara moja kulingana na ratiba au shuguli malumu kama ibada za ziada, maombi au mikitano ya kiroho. Kuhudhuria mahali paibada hunesidia kujenga maadili mema ni dhamu na umelekio mzuri wa maisha ya kila siku.

Zawadi mzuri zaidi niliwahi kupokea ni kitabu chenye ujumbe wa kunijenga. Nilikipokea kutoka kwa mtu wa karibu kama ishara ya kunidhamini na kunitia moyo. Zawadi hiyo ilinifurahisha sana kwa sababu haikuwa ya gharama kubwa bali ilikuwa na maana kubwa moyoni. Kila nilipokisoma kilinisaidia kujifunza, kufikiri kwa kina na kujikumbusha malengo yangu. Kuanzia hapo niliitambua kuwa zawadi bora sio dhamani yake bali ni upendo na ujumbe uliomo ndani yake.

Napendelea zaidi baridi ya wastani kuliko joto kali. Baridi hunifanya nijisikie mtulivu na huru kufanya shughuli bila kuchoka haraka. Pia ni rahisi kujikinga na baridi kwa kuvaa mavazi ya ziada tofauti na joto kali ambalo wakati mwingine uchosha na kupunguza makire. Hata hivyo napenda hali ya hewa ilio na uiiano mzuri. Zi baridi sana wala si joto kupita kiasi.

Ndio napenda chakula kitamu sana chakula chenye radha nzuri hunifanya nifurahie mno na kunipa hamasa ya kula kwa utulivu Hata hivyo sipendi kitamu kupita kiasi bila kuzingatia afya napendelea chakula chenye mchanganyiko wa radha nzuri na lishe bora kama kilichopikwa vizuri chenye viungo vya asili na uwiano mzuri wa chumvi na mafuta kwangu chakula kitamu ni kile kilicholidhisha ulimi na pia kujali mwili wangu.

Ndiyo napenda kutembea kwa mguu, kutembea hunisaidia kufanya mazoezi mepesi, kupumzisha akili na kufukiria kwa utulivu, napenda kutembea hasa asubuhi au jioni wakati hali ya hewa ni nzuri, kutembea pia hunipa nafasi ya kuona mazingira, kupunguza msongamano wa mawazo na kuboresha afya ya mwili kwa jumla, ni njia rahisi lakini yenye manufaa makubwa katika maisha ya kila siku.

Kwa kawaida, napendelea kutumia wi-fi zaidi kuliko data ya simu wifi hunifa mtandao wa haraka na thabiti Hasa ni napokuwa nyumbani au kazini na unisidia kupunguza gharama za data Hata hivyo nikiwa safarini au mahali pasipo na wi-fi kutumia data ya simu Hili kuendelea kuwasilina na kupata maarifu muhimu Kwa ujumla, kuchagua aina ya mtandao kulingana na upatika naji, kasi na gharama.

Ndiyo, napenda kulima bustani. Kilimo cha bustani hunipa furaha na utulivu wa akili kwa sababu huunganisha mtu na mazingira ya asili. Napenda kupanda mboga au maua na kufuatilia ukuwaji wake hatua kwa hatua. Shughuli hii hunifundisha, uvumilivu, uwajibikaji na dhamani ya kazi. Pia bustani hunisaidia kupata chakula safi na kupunguza msongo wa mawazo baada ya shughuli za kila siku.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni chai ya maziwa. Kwanza napenda chai ya maziwa kwa sababu inaladha nzuri hunipa nguvu na hunifanya nijisikie nipo huru na mtulivu. Pili mara nyingi hunywa asubuhi au jioni hasa ninapohitaji kupumzika au kuanza siku kwa nguvu. Tatu nilelezewa kinywaji hiki na mtu wa familia hasa nyumbani tangu nikiwa mdogo hivyo kinakumbu kumbu ya karibu sana. Baada ya kunywa hujisikia mwenye nguvu, mtulivu na mwenye umakini zaidi kufanya shughuli zangu za kila siku.

Ninapofanya kosa kazini huanza kwa kulikubali bila kujitetea Kisha hutathmini kilichosababisha kosa hilo ili nijifunze huwa nawasilana mapema na wahusika Usika kuelezea kilichotokea kwa uwazi na kupendekeza usuluhisho baada ya hapo huchukua hatua ya kuzirekebisha na kueka tahadhari ili kosa kuzirudia Kwangu makosa ni sehemu ya kujifunza na kuboresha utendaji kazini.

Baada ya siku ndefu napumzika kwa kuanza kujitenga kidogo na kelele na shughuli nyingi. Napenda kukaa kimya kwa muda, kuvuta pumzi ndevu au kusikiliza muziki mtulivu. Wakati mwingine hutembea kidogo kuoga majii ya vuguvugu au kuzungumza na familia ili kupunguza mawazo. Pia hupenda kupanga mambo ya siku inafuata kwa utulivu kisha kulala mapema. Njia hizi hunisaidia kurejesha nguvu, kutuliza akili na kujiandaa mapema kwa siku mpya.

Tabia ninayoipenda kwa wengine ni waminifu na heshima, napenda watu wanaosema ukweli, wanao heshimu mawazo na hisia za wengine, na wanaojali muda wa watu waliozunguka, pia napendezwa na watu wenye moyo wa kusaidia, wanaojifunza kukubali makosa, na walio tayari kushirikiana, tabia hizi hujenga mausiano mazuri, uleta amani na hufanya jami iwebora na yenye mshikamano.

Ndiyo, naamini mimi ni mtu bunifu. Napenda kufikiria njia mpya za kufanya mambo, kutatua changamoto kwa mtazamo tofauti na kubuni mawazo yayonaweza kuboresha kazi au maisha ya kila siku. Ubunifu hunisaidia kubadilika na mazingira, kuona fursa pale wengine wanapoona tatizo na kutoa suluhisho zenye maana, pia kujithihirisha hupitia mawasiliano, upangaji wa kazi na namna ya kushirikiana na wengine.

Napendelea zaidi ugali kuliko wali. Napenda ugali kwa sababu hunishibisha vizuri na hunipa nguvu ya kudumu. Hasaa bada ya kazi au shughuli nzito. Ugali pia unaendeana na vyakula vingi kama mboga, samaki, nyama au maharage. Hivyo ni rahisi kubadilisha kulingana na mlo. Hata hivyo ninapenda pia wali. Hasaa pale ninapotaka chakula chepesi au katika hafla maalum. Kwa jumla, kuchagua kulingana na mazingira, aina ya chakula kilichopo na hali ya mwili wangu siku hiyo.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila ni simu janja. Simu inanisaidia sana katika maisha ya kila siku kwa mawasiliano, kupata tarifa, kujifunza mambo mapya na kupanga shughuli zangu. Kupitia simu naeza kuwasiliana familia na marafiki, kufuatilia kazi, kutumia ramani na hata kupata burudani. Pia hunisaida wakati wa dharura au ninapohitaji msaada wa haraka. Kwa ujumla simu imekua sahemu muhimu ya maisha yangu kwa sababu inanirahisishia mambo mengi kwa wakati mmoja.

Ndiyo napenda chakula cha haraka lakini si mara kwa mara. Chakula cha haraka ni raisi na huokoa muda hasa ninapokuwa na ratiba yenye shughuli nyingi. Hata hivyo sipendi kukitegemea sana kwasababu mara nyingi huwa na mafuta na chumvi nyingi. Napendelea zaidi chakula cha nyumbani kilichoandaliwa kwa usafi na lishe bora ili kudumisha afya na nguvu za mwili kwa muda mrefu.

Ndiyo napenda kucheza na watoto sana kucheza na watoto huniletea furaha kwa sababu wana roho ya ukarimu kucheka kirahisi na wana mawazo mingi ya ubunifu Napenda kushiriki nao michezo rahisi kuzungumza nao au kuwasaidia kujifunza vitu vipya kufanya hivyo hunikumbusha umuhimu wa kua na subira upendo na moyo mwepesi pia kunisaidia kujenga uhusiano mzuri na kuwafanya watoto wajisikie kupendwa au kuthaminiwa.

Ndiyo, naweza kuishi siku moja bila teknolojia, ingawa si rahisi sana. Siku hiyo ningeweka mkazo kwenye shughuli za kawaida kama kusoma kitabu cha karatasi, kuzungumza ana kwa ana na familia au marafiki, kufanya kazi za nyumba au kutembea nje. Kuishi bila teknolojia kwa siku hunisaidia kupumzisha akili, kupunguza msongo wa mawazo na kujikumbusha thamani ya muda halisi na mahusiano ya moja kwa moja. Ingawa teknolojia ni muhimu, mapumziku ya muda mfupi bila teknolojia yanaweza kuwa na faida kubwa kwa akili na mwili.

Mwezi ninaoupenda zaidi katika umwaka ni disemba, napenda disemba kwa sababu mara nyingi huwa nikipindi cha mapumziko, sherehe na kuwa karibu na familia, pia hali ya hewa huwa ya kupendekeza katika maeneo mengi na kuna furaha ya mwisho Wamwaka ambapo watu hutafakari mafanikio ya kupanga malengo mapya, disemba hunipa hisia za matumaini, shukrani na mawazo mapya.

Wakati wa siku za mvua, napenda kukaa ndani na kufanya shughuli tulivu kama kusoma, kusikiliza mziki au kunywa kinywaji cha moto. Ndiyo, napenda mvua kwa subabu kuleta baridi utulivu na hali ya kupumzika. Siku ya mvua nilio furahi zaidi ni ile niliyokuwa nyumbani na familia tukizungumza na kucheka bila haraka ya kutoka. Mvua hubadlisha mhemuko wangu kwa kunifanya nitulie zaidi na kufikiri kwa kina. Nikisikia sauti ya mvua ikinyasha, juu ya pa au ardhini, huhisi amani, faraja na utulivu wa kipekee, unaopunguza mawazo.

Napofanya marafiki wapia uwanza kwa kuwa mkarimu na wazi kwa watu. Napenda kwasalimia, kwanzisha mazungumzo madogo na kusikiliza kwa makino na chosema. Pia huhitaji kwa mimi mwenyewe bila kujifanya kwa sababu huwasiliana kujenga uaminifu. Kushiriki mashuguli za pamoja kama kazi, masomo, michezo au vikuli vya kijami unirahisishia kutana na watu wapia. Zaidi ya yote uheshimu tofauti za wengine na kuonyesha niya ya kweli ya kujenga useno wa kudumu.

Ndiyo, nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa na ilikuwa uzoefu wa kuvutia sana. Maonyesho hayo yalinipa nafasi ya kuona ubunifu wa wasaani mbalimbali kuanzia uchoraji, vinyago, hadi kazi za mikono. Nilifurahia kujifunza ujumbe uliokua unawasilishwa kupitia sanaa na namna kila msanii alivyoelezea hisia na mawazo zake. Ziara hiyo ilipanua fikira ikanifanya kuthamini vipaji vya wasanii na kulipa msukumo wakuona sana kama lugha muhimu ya mawasiliano katika jamii.

Ndiyo. Ninapenda kujaribu teknolojia mpya. Mimi ninavutiwa na jinsi teknolojia inavyo rahisisha maisha na kuboresha utendaji wa kazi. Kujaribu teknolojia mpya hunipa fursa ya kujifunza, kuongeza ujuzi na kubaki sambamba na mabadiliko ya dunia ya kisasa. Hata hivyo huwa na chagua kwa uangalifu ni kizingatia manufaa, usalama na uhalisia wake kabla ya kuitumia kikamilifu.

Husoma habari mtandaoni kupitia tovuti za habari zinazoaminika na mitandao ya kijamii. Mara nyingi hutumia tovuti rasmi za vyombo vya habari, blogu za kielimu na programu za habari kwenye simu. Pia hufuata kurasa za taasisi au waandishi wanaoaminika ili kupata taarifa sahihi. Hata hivyo, hujitahidi kuchambua habari kwa umakini, kulinganisha vianzo tofauti na kuepuka taarifa zisizo na uhakika ili kubaki na uelewa sahihi yanayoendelea.

Napenda kula nje ya nyumba kwenye mikahawa, midogo au mikahawa tulivu iliyo safi na yenye huduma nzuri. Napendelea sehemu ambazo chakula kupikwa kwa ubora, bei ni ya wasitani na mazingira ni ya utulivu. Pia napenda kula sehemu zilizo karibu na mazingira ya asili au zenye manthari nzuri kwa sababu hunifanya nijisikie huru na kufurahia mlo wangu vizuri zaidi. Kula nje mara chache hunipa na fasi ya kubadilisha mazingira na kufurahia muda na watu niliopo nao.

Ninatumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kujifunza. Simu hunisaidia kuwasiliana na familia, marafiki na kazi kupitia simu, ujumbe au mitandao ya kijamii. Pia huitumia kusoma habari, kutafuta mataarifa na kujifunza mambo mapya mtandaoni. Mbali na hilo, hutumia simu kupanga ratiba, kutazama video za kilimo na wakati mwingine kwa burudani kidogo ili kupumzisha akili.

Hali ya hewa nainayoipenda zaidi ni ya wastani isio na joto kali wala baridi kali na penda wakati ambapo kuna upepo mwanana na jua la kiasi kwa sababu hunifanya nijisikie huru kufanya shughuli bila kuchoka hali hii ya hewa husaidia afya ya mwili na akili hunipa utulivu na hunifanya nifurahie mazingira yanayo nizunguka.

Napendelea chakula chenye radha ya wastani hasa kilicho cha mchanganyiko wa chumvi kidogo na viungo vya asili Napenda chakula chenye radha inayotoka vizuri bila kuwa kali sana au kitamu kupita kiasi aina hii ya radha unifanya nifurahie chakula kwa utulivu uniridhisha na pia husaidia kudumisha afya kwa muda mrefu.

Filamu ninaipenda zaidi ni the pursuit of happiness kwa sababu inaujumbe mzito wakuto kata tamaa na kupigania ndoto zako hata katika mazingira magumu. Kwa upande wa aina ni drama na inaigusa sana kihisia. Na kumbuka mara kwanza kuiona ilikuwa nyumbani kupitia runinga na ilinifanya ni tulie nikitazama hadi mwisho. Hamu ya kuiona ililetwa na rafiki yangu aliyeniambia ni mafundisho mazuri ya maisha. Ndiyo ningependa kuiona tena kwa sababu kila mara unapoangalia filamu hii, Unajifunza kitu kipia kuhusu uvumilivu, juhudi na matumaini.

Nahifazi pesa kwa kupanga matumizi yangu mapema, na kuweka bajeti ya kila mwezi, kujiwekea lengo la kutenga kiasi fulani cha pesa mara tu napopata kipato kabla ya matumizi mingine. Pia huitaji kupunguza matumizi ya siyo ya lazima na kuweka akiba kwenye akaunti maalumu au kikundi cha akiba. Kwa kufanya nidhamu ya matumizi na kufuatilia mapato ya matumizi, ninaweza kujianda kwa mahataji ya baadaye na zalura.

Ninapendelea viatu vya kawaida vinavyotoa faraja kama raba Napenda aina hii ya viatu kwa sababu ni rahisi kutembea navyo vinafanya vinafanya kwa shughuli nyingi za kila siku na havichoshi miguu. Hata hivyo kwa hafla rasmi au kazi maalum Napendelea pia viatu vya ngozi kwa sababu vinaonekana nadhifu na vyenye heshima Kwa ujumla mi huchagua viatu kulingana na faraja matumizi na mazingira nayokwenda.

Lengo langu la muda mrefu kazi ni ni kujenga taluma imara na yenye mchango chanya. Ninalenga kukuza ujuzi wangu kita aluma, kupata uzoefu mpana na kukua mtalamu anayaminika katika eneo langu la kazi. Pia natamani kufikiria nafasi ya uwajibikaji zaidi kama kuongoza timu au miradi. Huku ni kisaidia wengine kukua. Kwa muda mbrefu ninataka kazi yangu iwe na mana inilete maendeleo binafsi na ichangia kuboresha jamii kwa jumla.

Ningependa sana kutembelea Paris, Ufaransa, nimevutiwa na mji huu kwa sababu ya historia yake, majengo mazuri ya kihistoria, na utamaduni wa sanaa na mapenzi. Ningependa kuoana mnara wa Eiffel, kutembelea makumbusho kama Lovar, na kutembea mtaani ni kifurahia mandhari ya mji. Pia ningependa kujifunza kuhusu maisha ya watu wa huko na kuonja chakula chao. Safari hiyo ingekuwa uzoefu wa kipekee wa kujifunza kupumzika na kupanua mtazamo wangu wa dunia.

Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kuanza kutathmini mwezi uliopita, nikiangalia nilivyofanikiwa na changamoto nilizokutana nazo. Kisha huweka malengo machache yaliyo wazi, yanayopimika na yanayouwezekana, kulingana majukumu yangu. Hugawanya malengo hayo katika kazi ndogo ndogo ili yawe rahisi kutekeleza. Pia huweka tatiba na kipao mbele na kujipima mara kwa mara kuona nipo kwenye mwelekeo sahihi. Mwisho wa mwezi hufanya tathmini tena ili kujifunza na kuboresha mwezi unafuata.

Ndiyo, kufuatilia matukio ya kimataifa kwa kiwango fulani. Nafanya hivyo ili kuelewa ya naendelea duniani kama maswala ya siyasa, uchumi, teknolojia na mazingira. Kufuatilia habari za kimataifa hunisaidia kuwa na mtazamo mpana, kujifunza kutoka kwa nchi nyingine na kuelewa jinsi matukio haya yanaweza kuadhiri maisha yetu ya kila siku. Hata hivyo, hujitahidi kuchagua vyanzo vinavyaminika na kuepuka habari nyingi zizizo za ukakika ili kubaki na uwelewa sahihi na ulio na manufaa.

Kinachonipa motisha kazini ni malengo niliojiwekea na kuona matokeo ya kazi yangu. Napata motisha ninapoona juhudi zangu zinaleta mabadiliko chanya, iwe Iwe ni kwa wateja timu au taasisi kwa ujumla. Pia napata hamasa kutoka kwa kujifunza mambo mapya kupata maoni chanya na kufanya kazi katika mazingira yenye heshima na ushirikiano. Zaidi ya yote kunijuwa kwa kuwa kazi inayofanya inanisaidia kukua kitaaluma na kuboresha maisha yangu, kunipa nguvu ya kuendelea kujituma kila siku.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani kwa kiasi fulani. Kufanya kazi nyumbani hunipa utulivu, hunisaidia kuzingatia kazi bila kelele nyingi na huokoa muda wa usafiri. Pia hunipa nafasi ya kupanga ratiba yangu kwa urahisi na kuchanganya kazi na majukumu ya ofisi. Hata hivyo ninapenda pia kufanya kazi ofisini kwa sababu huni saidia kushirikiana ana kwa ana na wenzangu, kubadilishana mawazo kwaharaka na kudumisha mshikamano wa timu. Kwa hivyo ninapendelea mchangangiko wa kufanya kazi nyumbani na ofisini kulingana na aina ya kazi na mahitaji ya liyopo.

Ndiyo, napiga kura kwa sababu ninamini ni haki na wajibu wa raya. Kupiga kura kunipa nafasi ya kushiriki katika maamuzi ya nauhusu uungozi na mstakabali wa jami. Ninapiga kura ili kutua sauti yangu, kuunga mkono mabadiliko chanya na kuchangia maendeleo ya nchi. Kwangu kushiriki kwenye kura ninjea kwenye chano wajibikaji na kujali mstakabali wa pamoja.

Muziki ninausikiliza mara nyingi ni mziki wa utulivu na wenye ujumbe mzuri. Napenda sana nyimbo za bongo, flavors, zenye maudhui ya maisha. Muziki wa injili wa kutia moyo na wakati mwingine mziki wa asili au instrumental kwa ajili ya kupumzisha akili. Husikiliza mziki ninapopumzika, nikifanya kazi nyepesi au ninapohitaji motisha. Muziki hunisaidia kubadlisha mhemeko, kupunguza msongo wa mawazo na kunipa nguvu ya kuendelea na shughuli za kila siku.

Ningependa kujifunza ujuzi mpya wa teknolojia na maendeleo binafsi. Ninavutiwa kujifunza zaidi kuhusu matumizi ya teknolojia katika kazi kama zana za kisasa za kuongeza ufanisi na ubunifu. Pia ningependa kujifunza ujuzi wa kifedha, mawasiliano bora na mbinu za kujitambua zaidi. Kujifunza kitu kipya hunipa nafasi ya kukuwa, kubaki sambamba na mabadiliko ya dunia na kujiongezea uwezo wa kuchangia vyema katika kazi na maisha kwa ujumla.

Wakati ninapokuwa na furaha, hujufurahisha kwa kushirikiana na watu ninaowapenda kama familia au marafiki kuzungumza kucheka na kusherekea kwa pamoja pia napenda kusikiliza mziki, naupenda kutazama filamu au kutoka kidogo kubadilisha mazingira Wakati mwingine hujipa zawadi mdogo kama chakula nachokipenda au mapumziko mafupi. Kufanya mambo haya hunisadia kufurahia wakati wa furaha kikamilifu na kuunda kumbu kumbu nzuri za kudumu.

Ndiyo, napenda mvua. Mvua hunipa hisia ya utulivu na upya. Hasa ninaposikia sauti yake ikininyesha utaratibu. Napenda mvua kwa sababu hupoza hewa usafisha mazingira na hunifanya nitulia na kutafakari zaidi. Pia mvua hunikumbusha umuhimu wa asili na jinsi maisha inavyo hitaji uweano na subira.

Ndiyo nimewahi kuona bahari na ilikuwa uzoefu wa kuvutia sana nilifurahia kuona maji makubwa yasio na mwisho kusikia sauti ya mawimbi na kuhisi upepo wa bahari ukipuliza bahari hunipa hisia ya utulivu ya unyenyekevu kwa sababu hunifanya nitambue ukubwa wa dunia na nafasi ndogo ya binadamu ndani yake kuiona bahari kuliniacha kumbukumbu nzuri na hamu ya kurudi tena.

Ndio, ni mewai kulima. Kilimo ilinipa uzoefu mzuri kwa sababu kilinifundisha uvumilivu, bidii na kudhamini matokeo ya kazi. Nakumbuka kulima mazao madogo kama mboga au mahindi ni kifuatilia ukuwaji wake hatua kwa hatua. UKulima ulinifanya nijiskie karibu na ardhi na mazingira na hunikumbusha kuwa chakula kinahitaji juhudi na muda. Uzoefu huo ulinijengea heshima kubwa kwa wakulima na kazi ya mikono.

Napenda mtaa wangu sana kwa sababu una amani na mshikamano mzuri wa watu. Majirani wanajuana, wanasaidiana na kuna hali ya kuheshimiana. Pia napenda mazingira yake kuwa tulivu, safi na salama. Jambo linalofanya iwe raihsi kupumzika baada ya shughuli za siku. Zaidi ya yote mtaa wangu hunifanya nijisikie nyumbani na huru kuishi maisha kila siku kwa tulivu.

Changamoto ninazo kutana nazo kaziini ni msongamano wa majukumu na muda mdogo hasa pale kazi nyingi zinapohitajika kukamilika kwa wakati mmoja Pia wakati mwingine kukutana na changamoto za mawasiliano ambapo mitazamo tofauti ya watu inaweza kuchelewesha maamuzi aitha mabadiliko ya mara kwa mara katika taratibu au teknolojia naweza kuhitaji muda wa kujifunza upya ata hivyo huchukulia changamoto hizi kama fursa ya kujifunza kuboresha ujuzi na kuongeza uwezo wa kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Natumia programu katha mara nyingi kulingana na mahitajia ya kila siku. Kwanza hutumia whatsapp kwa mawasiliano ya familia, marafiki na kazi kwa sababu ni ya haraka na rahisi. Pia hutumia youtube kwa kujifunza kupata maarifa mapya na wakati mwingine brudani. Pia hutumia google kwa kujivinjari cha mtandao kutafuta tarifa na kusoma habari. Kwa kupanga muda na majukumu hutumia programu za kalenda au kumbu kumbu. Kwa ujumla huchagua programu zinazo rahisisha mawasiliano kujifunza na kupanga maisha ya kila siku.

Ndiyo nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki na ilikuwa uzoefu wa kufurahisha sana kulikuwa na watu wengi muziki wa moja kwa moja na nishati kubwa kutoka kwa wasani na mashabiki nilifurahia kwamba kwa moja na mwingine kucheza na kuona wasani niliowapenda wakitumbuiza tamasha hilo ilinipafuraha lilipunguza msongo wa mawazo na kuniacha kumbukumbu mzuri ambazo bado nazikumbuka hadi leo.

Hekima kubwa niliyojifunza maishani ni kwamba subira na juhudi huzaa matunda. Nimejifunza kuwa mambo mengi mazuri hayaji haraka bali huhitaji muda. Kujifunza kutokana na makosa na kuendelea hata pale hali inapokuwa ngumu. Pia nimegundua umuhimu wa kuwaheshimu wengine kusikiliza kabla ya hukumu na kudhamini mambo madogo ya kila siku. Hekima hii hunisaidia kufanya maamuzi kwa utulivu, kudumisha mahusiano mazuri na kuishi maisha yenye maana zaidi.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi ni kufua nguo nyingi hasa kwa mkono. Kazi hii huchukua muda mwingi na huitaji nguvu nyingi. Na wakati mwingine kuchosha sana. Pia huwa ni changamoto hasa wakati wa baridi au mvua kwa sababu nguo hukawia kukauka. Hata hivyo licha ya kuichukia bado huitimiza kwa sababu ni muhimu kwa usafi na ustawi wa maisha ya kila siku.

Rafiki ongo ukweli anaitua miyako, ni mtu ambaye tumikua pamoja kwa muda mrefu na tunelewana sana. Tulikutana katika mazingira ya shuleni na urafiki wetu uleanza taratibu kupitea mazingumzo na kushirikiana katika shugli mbali mbali. Mambo tunayofanya pamoja ni kuzongumza kusu maisha, kushirikiana kima wazo, kucheka na kusirikiana pale mmoja anapokuwa na changamoto. Kinachomfanya awe rafiki ukweli ni waminifu wake weza kusikileza bila kuhukumu na kuwa nami wakatu wa furaha na huzuni.

Ndio nimewahi kufanya kazi ya kujitolea na ilikuwa uzoefu wenye zamani kubwa sana. Nilishiriki katika kusaidia jamii kwa njia kama kusaidia watoto na kushiriki shughuli za usafi na uhamasishaji. Kazi ya kujitolea imenifundisha umuhimu wa kushirikiana, kujali wengine bila kutarajia malipo na kuthamini kile ninacho nacho. Pia ilinipa furaha ya ndani kwa sababu nilihisi ninachangia kitu chanya katika maisha ya watu wengine na katika jamii kwa ujumla.

Kwa kawaida naoga mara moja hadi mbili kwa siku. Kulingana shughuli hizo fanyia na hali ya hewa. Siku za kawaida uoga mara moja hasa asubuhi au jioni ili kujisafisha na kujihisi freshi. Lakini kama nimefanya kazi nzito mazoezi au jua liimekua kali uoga mara mbili kwa siku. Kuoga hunisaidia kudumisha usafi, kujisikia huru na kupata utulivu wa akili na mwili.

Ninapenda sana mkate wa festive hasa ule mwenye latha ya siyagi na tunda kavu na uvutiwa kwa sababu huwa laini wenye harufu mzuri na unalatha ya kipekea inayofa wakati wa chai au kifungwa kinywa Mkate wa festive hunikumbusha nyakati za sherehe na mapumziko na huwa mzuri kuuliwa peke yake au kikiambatana na chai ya maziwa.

Nguvu zangu kazini ni uwajibikaji, mawasiliano, mazuri na uwezo wa kujifunza haraka. Kwanza nina uwajibikaji kwa sababu ninapenda kuhakikisha kazi ninayopewa na imaliza kwa ubora na kwa wakati. Ni kipewa jukumu hulichukua kwa uzito na kufuatilia hadi likamilike. Nina nguvu katika mawasiliano kwani naweza kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kusikiliza wenzangu kwa umakini. Hii hunisaidia kufanya kazi vizuri katika timu na kuepuka migongano isiyo ya lazima. Ninauwezo wa kujifunza haraka na kubadilika, hasa ninapo kutana na kazi mpya, mabadiliko ya mifumo au changamoto mpya. Kwa ujumla, nguvu hizi hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi, kushirikiana vyema na wengine na kuchangia mafanikio ya pamoja kazini.

Napenda sana sanna ya uchoraji na muziki. Sana ya uchoraji univutia kwa sababu huwasilisha hisia na ujumbe bila maneno. Muziki nao ni sanaa ninayependa kwa sababu hugusa hisia moja kwa moja. Unaweza kunifariji, kunipa motisha au kunifanya nitulie kulingana na hali ya moyo.

Napenda zaidi kucheza mpira wa mguu na uvutiwa kwa sababu ni mcheza unahitaji ushirikiano, nizamu na mazowezi ya mwili. Kucheza mpira hunisidia kuboresha afya, kupunguza msongo wa mawazo na kujenga urafiki na wengine. Pia ni mcheza unaburudisha na kunipa furaha hasa napocheza na umarafiki au timu.

Ninawasilina na wafanyikazi wenzangu kwa njia wazi ya heshima na inayofanya mazingira ya kazi Mara nyingi hutumia mazungumzo ya ana kwa ana kwa maswala muhimu ili kuepuka mkanganyiko Pia hutumia simu, barua pepe au programu za mawasiliano kazini kama WhatsApp au Teams kwa tarifa za haraka zaidi ya yote husikiliza kwa makini hutoa mrejesho kwa staha na kuhakikisha ujumbe wangu uneleweka vizuri ili kuimarisha ushirikiano na ufanisi wa tima.

Ili kuongeza uzalishaji wangu kazini, huanza kwa kupanga kazi yangu vizuri na kuweka vipaumbele kulingana na umuhimu. Hugawanya kazi kubwa kwa ndogo, ili iwe rahisi kuitekeleza. Pia hujitahidi kuzingatia kazi moja kwa wakati na kupunguza misumbufu kama matumizi ya simu bila sababu. Kutumia mapumziko mafupi kupumzisha akili na hujifunza mbinu mpya au tu kutumia teknolojia rahisi zinazoruhusu kufanya kazi kwa haraka na kwa ubora. Kwa kufanya tathmini ya kazi yangu mara kwa mara, huendelea kuboresha njia zangu za kufanya kazi na kuongeza ufanisi.

Wazo zuri kwa siku ya leo ni kufanya jambo moja ndogo lakini lenye maana inaweza kuwa kumsaidia mtu bila kutarajia malipo kupanga malengo yangu ya wiki au kuchukua dakika chache kujitunza kama kutembea kidogo kunywa maji ya kutosha au kupumua kwa utulivu wakati mwingine mabadiliko makubwa huanza na hatua ndogo ni kifanya jambo moja zuri leo naweza kubadilisha mhemeko wangu na hata siku ya mtu mwingine.

Ndiyo, napenda maua. Maua hunivutia kwa uzuri wake, rangi na harufu nzuri. Hunifanya nijisikia mtulivu na mwenye furaha na hunikumbusha uzuri wa asili na upya wa maisha. Pia napenda maua kwa sababu hutumika kuonyesha hisia kama mapendo, shukrani au pole hata bila maneno mengi.

Najenga mahusiano mazuri na wafanyakazi wenzangu kwa kuanza na heshima na mawasiliano ya wazi. Hujitahidi kuwasikiliza, kuelewa mitazamo yao na kudhamini mchango wa kila mmoja. Pia kuwa msaidizi, tayari kushirikiana na kusaidiana wakati wa kazi. Kushiriki mazungumzo ya kawaida, kusherehekea mafanikio ya pamoja na kutatua changamoto kwa utulivu hunisaidia kujenga waminifu na mahusiano mara kazini.

Napata habari kutoka vyanzo mbali mbali vinavyo aminika. Mara nyingi husoma habari mtandaoni kupitia tuvuti vya vyombo vya habari kutumia programu za simu na kusikiliza video au kutazama televisheni. Pia wakati mwingine upata habari kupitia mitandao ya kijamii lakini, ujitahidi kudhibitisha taarifa kwa kulinganisha vyanzo tufauti kabla ya kuviamini Lengo langu ni kupata habari sahihi na zenye manufaa si kusambaza taarifa zizizo za huakika.

Ninapanga wiki yangu ya kazi kwa kuanza mwishoni mwa wiki wa mwanzoni mwa wiki mpya. Kutathimini kazi zilizobaki kisha kuodhoresha majukumu ya wiki nzima kulingana na vipaombele. Kugawa kazi kubwa kwa kazi ndogo ndogo za kila siku na kuweka muda maalumu wa kuzifanya. Pia huacha nafasi ya dharura au mabadiliko yasiyo tegemewa. Kila mwisho ya siku hufanya mapitio mafupi kuona kilichokamilika na kujiandaa kwa siku inayofuata. Njia hiyo imenisaidia kubaki kwa mpangilio kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza ufanisi kazini.

Hapana, sina ndege wa kufungwa nyumbani. Hata hivyo, napenda sana kuona na kusikiliza ndege kwa sababu sauti zao huleta utulivu na furaha. Ndege hunivutia kwa uzuri wao na uhuru wa kuruka. Ndio maana napenda zaidi kuona katika mazingira yao ya asili kuliko wakiwa wamefungwa nyumbani.

Nasherehekea mwaka mpya kwa utulivu na tafakari. Mara nyingi hukaa na familia na marafiki wa karibu tukizungumza, kula pamoja na kushukuru kwa mwaka uliopita. Huwa napenda kutafakari mafanikio na changamoto za mwaka uliopita kisha kuweka malengo mapya ya mwaka unaoanza wakati mwingine kusherehekea kwa kusikiliza mziki kuangalia fataki au kuomba kwangu mwaka mpya ni mwanzo mpya na fursa ya kujiboresha.

Kwa kawaida huenda hospitali mara chache sana kwa mwaka. Labda mara moja au mbili hasa kwa uchunguzi wa kawaida au pale inapohitajika nikijali afya nzuri, kula lishe bora, kufanya mazoezi na kupumzika huwa sihitaji kuenda hospitali mara nyingi. Hata hivyo naamini ni muhimu kwenda hospitali mapema unapohisi tatizo lolote badala ya kusubiri hali iwe mbaya.

Kila asubuhi ninapoamka huanza kwa kushukuru kwa siku mpya. Kisha hunyosha mwili kidogo ili kuamsha misuli na akili. Baada ya hapo huwasha uso kupanga mawazo ya siku na kujenda kwa shughuli zinazofota. Mara nyingi ufwata kwa kifungua kinywa kepesi au chai kabla ya kwanza majukumu ya siku. Latiba hii unisaidia kwanza siku ni kiwa mtulivu yenye mpangilio na tayari kufanya kazi.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya kuku, naipenda kwa sababu ni laini rahisi kupikwa kwa njia ya mbalimbali na ni nzuri kiafya ikilinganishwa na nyama zingine inaweza kupikwa kwa kuchemshwa, kukaangwa au kuchomwa na bado ikawa na ladha nzuri pia huendana vizuri na vyakula vingi kama wali, ugali au mboga.

Ninapenda mikutano mifupi iliyoandaliwa vizuri na yenye lengo wazi. Mikutano mizuri kwangu ni ile inayojua inalenga nini? Inaanza na kumalizika kwa wakati gani na unawapa watu wote nafasi ya kuchangia mawazo. Pia napenda mikutano ya ushirikiano si ya kuamiriwa tu. Kwa sababu nitaja kuelewa vizuri na kuchangia kamilifu.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, huanza kwa kuelewa mahitaji ya kazi mapema na kueka muda wa mwisho wazi. Kisha kuigawanya kazi kwa hatua ndogo ndogo na kuweka ratiba za kuzitekeleza. Kuweka vipao mbele na kwanza na kazi muhimu kwanza. Alafu, kujiitahidi kuepuka kuwairisha na kupima maendeleo yangu mara kwa mara. Nikiona changamoto huomba msaada mapema hili kuepuka kuchelewa. Njia hizi hunisaidia kudhibiti muda vizuri na kuhakikisha kazi inakamilika kwa wakati.

Napenda zaidi kuongea kwa sababu huwezesha mawasiliano ya haraka na kuelezea hisia vizuri zaidi kuongea hunipa nafasi ya kubadilisha na mawazo papo kwa hapo na kuuliza au kujibu maswali mara moja Hata hivyo kuandika nako napenda pale na po itaji kufikiria kwa kina kupanga mawazo vizuri au kuacha kumbukumbu ya kudumu Kwa hiyo kuchagua kati ya kuandika au kuongea kulingana na hali na lengo la mawasiliano.

Kinachanifurahisha sana ni kuona juhudi zangu zinaleta matokeo chanya na kuwafanya wengine wafaidike, pia ufurahi ninapokuwa na wakati mzuri na watu ninaowapenda tukicheka na tukishirikiana kwa amani mambo madogo kama kusaidia mtu kufanikisha lengo kusikiliza muziki na upenda au kuwa na utulivu wa akili hunipa furaha kubwa kwangu furaha ya kweli kutokana na amani ya moyo ushurukarani na uhusiano mazuri.

Hili kushirikiana na timu vizuri, wanza kwa kwasina na kwa wazi na heshima, kuhakikisha ninaelewa malengo ya pamoja na jukumu langu ndani ya timu, kuskilizia mawazo ya wenzangu, kutoa mchango wangu bila kujiona bora na kuwa tayari kusidia pale panapo itajika. Pia huheshimu tofautia za mitazamo kushiriki taarifa kwa wakati kututuwa changamoto kwa ushirikiano. Kwa kufanya hivi, timu hujenga uaminifu na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Wakati wa baridi kali, hujitahidi kujikinga na baridi na kubaki mwenye afya, napenda kufa nguo nzito na za joto, kunywa vinywaji vya moto kama chai au supu na kuka sehemu mwenye joto, pia upunguza kutoka nje bila sababu na kufanya shugili za ndani kama kusoma, kusikiliza mziki au kuzungumza na marafiki. Baridi hunifanya nipumzike zaidi na kujitunza ili mwili ubaki imara.

Mara nyingi hucheza na marafiki au wenzangu hasa katika michezo ya kawaida kama michezo ya nje au burudani nyepesi. Wakati mwingine pia hucheza na wanafamilia kwa sababu kunaleta ukaribu na furaha. Kucheza na watu wa karibu hunisaidia kupumzika, kucheka na kuimarisha mahusiano tukiwa pamoja.